Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kupanga na kujidhamini kwa umakini kwanza huangalia malengo makuu ya kazi au kampuni ili kuhakikisha malengo yangu binafsi yanaendana nayo hii hunisaidie kufanya kazi kwa mwelekeo sahihi na kuepuka kufanya mambo yasio na tija pia hugawanya malengo makubwa kuwa malengo madogo madogo yanayoweza kufikiwa ndani ya mwezi mmoja. Kwa mfano weka ratiba ya kazi za kila wiki ili kufuatilia maendeleo yangu pia huandika malengo hayo ili yawe wazi na nipate kumbukumbu ya kufuatilia zaidi ya hapo hujidhamini mara kwa mara kuona nipo kwenye mistari sahihi kama kuna changamoto hubadilisha mbinu au kuomba ushauri kwa wenzangu au wasimamizi. Mwishoni mwa mwezi utathmini mafanikio na kujifunza kutokana na makosa hili kuboresha mipango ya mwezi unaofuata.